Kwa mara mingi mimi wikendi nafanya kazi hapa nyumbani kama vile kusafisha nyumbani kufyeka na ikifika wakati wa jioni napenda kutazama mpira kupitia runinga yangu na pia hutembelea marafiki na wazazi wangu wakati wa wikendi.

Napanga kazi zangu kuanzia asubui mimi naamka mapema. Napanga venye nafanya kazi zangu kila saa najwekea lengo. Kwa mfano nasema ikifika saa tano lazima nikiue nimekalimisha hii kazi. Ikifika saa saba ikifika saa kumi na moja. Nakuwa nimemaliza hiyo kazi zangu naenda nyumbani. Kwa hivyo mimi napenda kupanga kazi zangu kutoka asubui.

Baada ya siku ndefu, mimi napumzika kwa kunywa kinywaji, cha chai naoga na ninalala. Kwa hivo, pia napiga gumzo na bibi yangu na watoto wangu nawaelezea vyenye siku yangu ilikuwa, pia wanaelezea venya siku yao ilikuwa na ninalala.

Ile team ya michezo ambayo mimi ninafuata kwa hamu na gamu ni team ya Manchester United. Inayocheza mpira uko injini Uingereza. Nimekuwa shabiki wa hiyo team kwanzia mwaka wa elfu mbili na tatu. Iyo team hunifurahisha sana ikicheza kwanza ikishinda nakuwa na furaha mingi sana.

Kile kitu watu wanapasa kupatia kipaumbele kazini wakati wa mawasiliano ni kuwa msikilizaji mzuri. Kwa mfano mawasiliano mengi yakifanyika watu wengi hawasikizi. Kwa hivyo inafika wakati unapata huyo mtu hajaelewa chenye ambacho anaulizwa. Kwa hivyo ni vizuri mtu akuwe anasikiliza chenye anachoambiwa.